Nilipenda kucheza soccer utotoni kwasababu ilinipa furaha, ilinisaidia kuwa na marafiki na kunifundisha kazi ya pamoja na nidhamu. Pia ilikuwa njia nzuri ya kuwa na afya nzuri na kujifunza kushirikiana na wengine kwa uwezo wangu wote.

Chakula ninachokipenda kila jioni ni wali wanyama kwa sababu unifanya nijisikie, kuridhika na kupata nguvu. Pia ni ladha ninayopenda sana. Inanikumbusha familia na mila zetu. Na kila kipande chanyama pamoja na wali unipa furaha ya kula kwa pamoja na wapendwa wangu.

Nafanya mazoezi wakati wa jioni kwa sababu uniwezesha kupumzika baada ya siku ya kazi unisaidia kudumisha afya yangu na nguvu za mwili na pia inaboresha usingizi vilevile ni muda wangu binafsi wa kujitunza na kuondoa stress.

Juisi ya matunda ninayopenda ni ya machungwa kwa sababu nitamu na yenye arufu nzuri inayonifanya nijisikie fresh pia uniwezesha kupata vitamini muhimu kwa afya unipa nguvu na nin jia nzuri ya kufurahia latha ya asili bila kuwa na zuni.

Tukio muhimu kwa maisha yangu ni kuwa mbunifu kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuonyesha vipaji vyangu kutatua changamoto kwanjia tofauti. Kuunda kitu kipya ambacho kinaweza kuwafaidisha wengine. Pia unifanya nijisikie huru na kujivunia uwezo wangu kwa kufikiri kwa mbunifu.

Ili kujitunza lazima niwe muangalifu kimafikira na kila atua ninayochukua inaweza kuadhiri matokeo ya kazi yangu au maisha yangu. Kua makini kuna nisaidia kufanya maamuzi sahihi kuepuka makosa na kuhakikisha natimiza malengo yangu kwa ufanisi na kwa uwajibikaji.

Nimezaliwa Nairobi, mji unaojivunia mchanganyiko wa tamaduni na shughuli nyingi. Ni mji wa biashara, elimu na burudani na kila kona yake inahadithi ya kipekee. Kutoka kwenye mlima ya karura hadi sokoni yenye rangi, Nairobi hunipa fursa ya kujifunza, kufurahia maisha na kukua kila siku.

Kazi ninayoidhamini kabisa ni ile ambayo nimewekea malengo ya kufaulu kwa sababu hunipa mwelekeo na motisha ya kufanya vizuri. Ninapoweka malengo kazi yangu inakua na maana zaidi. Hunijengea nidhamu na kunihakikishia kuwa kila juhudi ninazoweka zinanisaidia kufanikisha malengo yangu binafsi na ya kazi.

Ningependa kujaribu mchezo wa soka kwa sababu ni njia mzuri yakuwa na burudani. Kuboresha afya yangu na kujifunza kazi ya pamoja na wenzangu. Soka hunifundisha nidhamu. Vumilivu na hufanya nijisikie furaha na motisha ya kushiriki kwenye michezo ya kikundi.

Mimi ni mtu wa kuwai na sipendi kuchelewa kwa sababu uniwezeshe kuwa na nidhamu na eshima kwa wakati wa wengine. Kuwai kuna nisaidia kupanga vizuri shuguli zangu, kuwepuka msongo wa wa mawazo na kuwakikisha kazi au jukumu ninaofanya inaendelea kwa ufanisi bila usumbufu.

Napenda kufanya kazi na wengine, kwa sababu kuna nisaidia kufanikisha malengo kwa haraka na kwa ufanisi. Huku, kila mmoja akichangia ujuzi na mawazo yake. Pia ufanya kazi kwa pamoja, uimarisha mahusiano ya kikazi. Uongeza motisha na ujenga mazingira. Chanya ya kushikiana na kujifunza kutoka kwa wengine.

Ningependa sana kujifunza ujuzi wa teknolojia kwa sababu unaniwezesha kuelewa na kutumia vifaa na programu za kisasa. Kuongeza ufanisi kazini. Kunifungua furrsa za kazi za kisasa. Teknolojia unisaidia kushirikiana na watu duniani kote. Kufikia taarifa haraka na kubuni suluhisho bunifu kwa changamoto za kila siku.

Na pendelea kule chakula chenye latha ya mchanganyiko kwa sababu kinanipa furaa ya latha mbalimbali kwa wakati mmoja. Uongeza musisimuko wakula na kinafanya nijisikie nimepata mulo kamili wenye virubisho tofauti. Chakula cha mchanganyiko kinapanua mtanzamo wangu wakupenda aina mbalimbali za vyakula na kitanda uzoefu wakula.

Natanzama video kwa mtandao wa YouTube kwa sababu ni raisi kupata burudani, elimu na tarifa mbalimbali kwa haraka. Pia uniwezesha kufuatilia muda ni nazo penda, kuangalia mafunzo ya vitendo na kushirikiana na wengine kupitia maoni na majibu.